Mimi timu yangu napenda real madrid real madrid ndiyo timu yangu mimi napenda sana kabisa ni timu kabisa mimi hua nafana kabisa kwa sababu timu hiyo naipenda kwa sababu nafurahi kabisa nikiona mesi wanafure kabisa nikona mesi wanafure kabisa timu napenda kabisa jamani ah timu yangu kweli.